Mimi binafsi rangi ninayopendelea ukutani kwenye ukuta wa chumba. Mara nyingi huwa napendelea kuwe na rangi ya kijivu. Kwa sababu chumbani ni sehemu ambayo napenda kupumzika, napenda kukaa, kwa hiyo napenda muda mwingi iwe na rangi hiyo ya kijivu. Kama sio rangi ya kijivu basi iwe rangi ya maziwa au rangi nyeupe. Yaani rangi ambazo zinavutia kuwepo chumbani, yaani ni chumba kinakuwa kina kinakuwa na mvuto. Kwa hiyo hata ukija kuweka taa zako ile rangi inaweza kuakisi ule mwanga vizuri ya na chumba kikavutia zaidi.

Mimi binafsi kwa wiki nafua nguo mara mbili, nafua nguo katikati ya wiki ambayo ni jumatano, nafua nguo pia mwisho wa wiki ambayo huwa napendelea kufua zaidi siku ya jumamosi au jumapili jioni. Napenda sana kufua siku hizo kwa sababu ni siku ambazo huwanga nakuwa niko huru, sina kazi yoyote. Kwa hiyo kazi ya kwanza huwa napendelea zaidi kufanya usafi wa nguo zangu na usafi wa nyumba kiujumla, kufua mapazia, kufua mashuka, kazi ambayo huwa ina ni inani chukulia muda mrefu kwa siku kama hizo lakini mbeleni nafirilia kunua mashini ili niweze kuokoa muda zaidi.